Mahali pa historia ningependa sana kutembelea ni Misri hasaa piramidi za giza nimekua nikivutiwa na historia ya Misri ya kale kwa muda mrefu kwa sababu ni moja ya ustaarabu wa kwanza kabisa duniani kufikiria kwa piramidi hizi zili jengwa mailfu ya miaka hiliopita bila teknolojia ya kisasa. Hunishangaza sana na kunifanya ni heshimu akili na ubunifu wa binadamu wa zamani. Ningependa kutembelea piramidi kwa sababu zina onyesha uwezo wa watu kupanga kushirikiana na kuwa na marifa ya juu ya hesabu, sanifu na sayansi. Wakati huo hakukuwa na mashine kubwa wala vifaa vya kisasa lakini waliweza kujenga majengo makubwa na imara ambayo bado yamesimama hadi leo. Hilo hunifanya ni tafakari jinsi watu wakale walivyo kuwa na ujuzi mkubwa kuliko tunavyo dhani. Pia ningependa kuona sanamu ya sea phoenix ambayo inaonekana kuwa siri nyingi kuna maswali mingi kuhusu maana ya kale halisi nani alijenga na kwanini ilijengwa kutembelea eneo hilo kungekua fursa ya kujifunza zaidi moja kwa moja badala ya kusoma tu kwenye vitabu au kuangalia kwenye video. Ninamini kuwa kuona mahali halisi kunatoa hisia tufauti kabisa na kunafanya historia iwe hai. Zaidi na hilo ningependa kijifunza kuhusu maisha ya wamisri wa kale jinsi walivyo ishi kwa kila siku walivyo abudu miungu yao na walivyo amini kuhusu maisha baada ya kifo. Imani zao kuhusu maisha ya badae ndiyo ili changia ujenzi wa makaburi makubwa kama piramidi. Hii inanifundisha kuhu jinsi imani na utamaduni vinaweza kuatiri, maamuzi makubwa ya jami. Kutembelea mahali pa historia kama misiri kungeni saidia kuelewa kuwa maendeleo.